Kwa ukuta chumbani, ninapenda rangi ya maroon. Rangi ya maroon ni nzuri kwa sababu inavutia, ina utulivu ambayo ni nzuri kwa ukuta kwa hiyo. Inaendana na kile ambacho nimekieweka chumbani kwa mfano mapazia pia madirisha pamoja na pazia la mlango kwa hiyo. Napenda rangi ya marooni, rangi hii nimekuwa nikitumia kwa muda mrefu kwenye kila nyumba ambayo nakuwa naishi. Naitengeneza na kupaka kwa rangi hii ili kuhakikisha kwamba chumba changu kinakuwa kizuri, kinavutia na kunakuwa kuna utulivu wa hali ya juu. Ukuta wa chumbani ni sehemu ya muhimu kwa sababu ni sehemu ambayo kila siku unaitazama, unaiangalia na upo nayo ndani ni sehemu ya kwako pia kwa hiyo huwa nahakikisha iko katika hali nzuri, iko katika hali ya kuvutia na hali ambayo inaweza ikanifanya mimi nikakaa kwa utulivu mkubwa pahali hapa nimechagua rangi hii kwa sababu katika nyumba zetu zote ambazo mimi nimeishi toka mdogo Mamango amekuwa akipenda kutumia rangi hii kwa hiyo na mimi nikajikuta navutiwa na rangi ya maruni. Rangi hii naipenda na nitendelea kuitumia katika kujenga nyumba na kupaka kwenye kuta za chumba ambacho inakuwa inakaa. Kwa hiyo rangi ya maruni ni rangi ambayo nitendelea kuitumia mara kwa mara. Na haina tatizo lolote ni rangi ambayo ina utulivu wa hali ya juu na pia. Watu wengi huwa wananipongeza, wakinipongeza na kuniambia kwamba ni rangi ambayo ni nzuri sana.

Mahali ninapoishi ni mahali ambapo ni patulivu na nyumba ninayokaa ni nyumba ambayo ni ndogo ina vyumba vitatu pamoja na choo na sebule ambayo sio kubwa sana. Mahali ninapoishi ni mahali ambapo ni patulivu na nyumba ninayokaa ni nyumba ambayo ni ndogo ina vyumba vitatu pamoja na choo na sebule ambayo sio kubwa sana. Kwa hiyo, nyumba ninayoishi ni nyumba ya ina ya kwamba ina ndogo, ina vyumba vitatu, sebule, choo, pamoja na uwanja mpana, imeizungushiwa na fencing. Mazingira ya eneo langu ni mazingira ambayo nimezungukwa na majirani ambayo pia wanaishi kwenye nyumba zao. Pia mazingira kwa maana kwamba nje, kuna miti, mirefu, pia kuna barabara ambazo zimekatiza katika mitaa ya nyumba ambayo ninaishi, hayo ndio mazingira ambayo ninakaa hapa nilihamia kwa sababu nyumba ilikuwa tayari ya kukaa. Ninachopenda kuhusu eneo langu hili ni tulivu na nina majirani ambao ni watulivu wasikivu tunashirikiana kwa aina mbalimbali. Na pia hakuna uhalifu wa aina yoyote. Hakuna majambazi hakuna vibaka, hakuna watu ambao ni wabaya. Ni eneo ambalo ni nzuri. Unaishi vizuri na watu tunashirikiana kwenye mambo mbali mbali hasa kwenye misiba, kwenye sherehe na pia, uongozi mzuri wa serikali za mtaa, viongozi ni wasikivu na pia pale ambapo unapata tatizo wako tayari kukusaidia wakati wowote. Nahisi usalama na raha mahali hapa kwa sababu ni pazuri na panaklika na pana usalama wa kutosha. Kwa kweli, apata raha sana nikiishi mahali hapa kwa sababu hapana shida yeyote.

Wakati mkuu wa baseball ambao niliuona, ni pale ambapo nilikuwa natazama mchezo huu kupitia channel ya DSTV ambayo inaitwa Supersport. Channel hii niliweza kutazama mchezo wa baseball ambapo ilikuwa inacheza timu ya New York Knicks, New York Yankees, pamoja na New York Mets. Nilikuwa natazama mchezo huu kwenye channel ya mchezo ya kwenye DSTV. Ni timu ambazo zilikuwa zinacheza kwa ushindani mkubwa na pia kitu ambacho nilikiona cha jabu ni pale ambapo timu ya New York Mates iliweza kuwa imetangulia kwa kuongoza kwenye magoli na score board ikawa inasoma magoli wao ndio wanaongoza lakini baadaye kilikuja kutokea kitu cha ajabu pale ambapo mchezo ulibadilika na New York Yankees ambao walikuwa nyuma wakaja kupindua matokeo na wao kuchukua ushindi ni mchezo ambao ulikuwa wa kusisimua sana. Matokeo yalikuja kubadilika kwa namna ya ajabu kupita kiasi na watu wote tukawa tunashangaa imekuaje matokeo yanabadilika ghafla hivo. Wakati ambao nilihisi huu nilihisi kitu cha ajabu sana na nilijihisi kuwa nimetazama mchezo wa kusisimua na kujisikia vizuri na kuhisi furaha. Nahisi kwamba ni kitu ambacho ni kizuri na nahisi furaha kuhusu wakati ambao niliishuhudia mchezo ule kwa sababu ulikuwa ni mchezo wa kusisimua na wa ajabu sana kuwahi kuona. Nilihisi kwamba nimeuona mchezo ambao ni sehemu ya historia kwa kweli.

Bustani ni sehemu ya ardhi ambayo inapandwa mimea kwa mpangilio maalum ili iweze kuvutia vizuri. Inaeza ikapandwa kwa ajiri ya uzalishaji au kwa ajiri ya watu kuweza kupumzika. Pia bustani inaeza ikawa ni bustani ambayo imepandwa nyasi, maua, mboga mboga au miti ya matunda na mara nyingi huwa vinapandwa kwa ustadi mkubwa ili kuhakikisha kwamba eneo hilo linakua ni kivutio kikubwa kwa watu ambao wanakua wanalizunguka eneo ilo. Na mara nyingi bustani za maua hua ni zinapandwa maua mbalimbali. Zinapandwa maua mbalimbali kwa lengo la kueza kuuzwa maua kwa watu mbalimbali ambao wanakua. Wanapenda maua katika maeneo ambayo yanakua ni maeneo ya starehe uwa kuna bustani za maua. Lengo kubwa uwa ni kwa ajiri ya kuhakikisha kwamba kunakua kuna kivutio kizuri. Kwa watu ambao wanatembelea eneo ilo waweze kufanya shuguri mbalimbali kama vile kukaa na kupumzika au kuweza kupiga picha mbalimbali kwa sababu ya uzuri wa rangi tofauti tofauti za maua yanayokuwepo kwenye bustani hizo icho ni kitu ambacho kinakua kinafanywa maeneo mengi sana asa maeneo ya starehe ili kuhakikisha kwamba kunakua kuna mvuto na watu kuweza kuingia kwa wingi pia bustani inaeza ikawa ni bustani ya mboga mboga mara nyingi bustani hizi huwa zinarimwa manyumbani na pia zinarimwa mboga tofauti tofauti. Zinarimwa bustani za mboga mboga kuhakikisha kwamba kunapatikana mboga za aina mbalimbali ili jamii iweze kupata kile kitu ambacho ni kizuri kwa sababu tunashauriwa kula mboga za majani kwa afya bora na afya ni mtaji kwa hio zinalimwa bustani hizi kuhakikisha kwamba tunapata kile ambacho kinastahili. Bustani pia inaweza ikawa ni bustani ya umma ambayo yenyewe ipo kwenye jamii, jamii ambayo inatuzunguka hua kuna bustani za uma ambazo zinapandwa nyasi nyembamba nyasi ambazo haziumizi kwa maana ya ukona mzuri wa kijani mara nyingi hua ni kwa ajili ya mapumziko watu wakiwa wametoka kwenye mazunguko yao mbalimbali huwa wanapata fursa ya kuweza kukaa kwenye bustani hizi kuweza siku ya watu kuweza kua nzuri kwa hivyo bustani ni sehemu ambayo ni muhimu sana kwenye jamii kwa sababu zinapandwa vitu tofauti tofauti mimi nimeweza kushuhudia bustani nyingi katika eneo ambalo nilipo mimi ninalima mboga mboga na nina bustani za mboga mboga lakini pia katika mji niliopo eneo la mjini kuna bustani nyingi sana, kuna bustani ambazo zimepangwa kwa ustadi mzuri zinafwatiliwa na kuweza kutunzwa vizuri kwa hio ni kitu ambacho nimekua nikikishuhudia nimekua nikikiona kila mara ambapo nakua na pia utaratibu huu wa huu bustani umeanza mudaa mrefu sana kuhakikisha kwamba hua kuna utulivu na pia binadamu na wananchi wanapata mahali ambapo wanaweza wakafanyia mikutano yao iwe ni mikutano ya kisiasa au ya kijamii basi hua zinatafutwa mahali ambapo kuna bustani nzuri ya uma na watu kuweza kukaa sehemu ambayo ina utulivu ili kuhakikisha ya kwamba zinafanyika mikutano hii ndio kitu ambacho ninaweza kuzungumza kuhusu bustani na mimi kwa ujumla nyumbani kwangu nina bustani mbili lakini nyumbani kwangu mimi nina bustani za maua ambazo nimezilima na kuhakikisha ya kwamba zinaendana na kile ambacho nakihitaji.

Baiskeli ni chombo cha usafiri kinachotumia miguu katika kukiendesha. Baiskeli imekua ni sehemu ya usafiri kwa watu wengi sana kwa sasa wanatumia chombo ichi ambacho ni rahisi kukiendesha na pia hakina mambo mengi. Baiskeri imetengenezwa kwa maeneo mbali mbali ili kuwezesha yenyewe kufanya kazi. Ili iweze kuwa baiskeli imeundwa na miundo mbinu tofauti tofauti. Kwanza kabisa baiskeli inamagurudumu mawili ambayo yanaywezesha baiskeri kuweza kutembea kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Inakuwea na magurudumu ayo ambayo yanatumika kuwezesha pedeli pia nisehemu ya baiskeli pedeli utumika kwa jili ya kukanyaga. Ili uweze kutembea ni lazima ukanyage pedali. Kwenye baiskeli pia kuna mnyororo ambao unatumika kuweza kutoka kwenye tairi lanyuma ili kuweza kuhakikisha baiskeli inasonga mbele, lazima kuwe kuna mnyororo kwenye baiskel. Pia kuna breki, breki inasaidia kuweza kusimama. Pale ambapo unataka kusimama au kupunguza mwendo. Basi unatumia breki kuminya ili kuweza kusimama. Na breki imekuwa nisehemi ya umuhimu ya baiskeli. Kwa sababu nisehemu ambayo inaweza kukuepusha na ajari mbali mbali. Kama umekutana na kitu ambacho ni cha ghafla au mtu ameweza kukatiza mbele kwa ghafla. Basi unaweza ukaminya breki na kuweza kuepuka ajari ambayo ingeweza kutokea. Baiskeli imekuwa nisehemu ya muhim sana kwa sababu siyotu usafiri. Bali inafaida nyingi kwenye maisha ya binadamu kupitia baiskeli watu wanafanya kuendesha baiskeli kama ninjia ya kuweza kufanya mazoezi. Wanaendesha baiskeli kutoka umbali mmoja kwenda umbali mwingine kama njia ya kufanya mazoezi. Pia baskeli inatumika kwenye mashindano mbali mbali ya baskeli. Mashindano yaki mataifa ya baskeli hapo na watu wanashindana hata kwenye olimpiki uwa kuna mashindano ya kuendesha baskeli. Baskeli imekuwa na faida kuwa sana pia kuepuka msongamano pale ambapo unataka kuepuka msongamano wa magari. Baskeri inaweza ikapita sehemu ambayo haina magari mengi. Na hata kama kuna magari mengi yenyewe kwa sababu ni rahisi kuitumia na nindogo. Baskeli inapita bila wasiwasi wowote. Pia baskeri ina rahisisha mazingira. Mazingira ya nakuwa ni rafiki kwa sababu baiskeri haitoi moshi. Haichafui mazingira yenyewe ni chomboa mbacho inatumia tu miguu. Pasipo kuwa na injini kusema kwamba itatoa moshi na kuchafua mazingira. Iyo ni mwenye kati ya faida ambazo tunazipata. Kuendesha baisikeri pia kuna aina tofauti tofauti za baiskeri ambazo zinatumika kuna baiskeri za kawaida ambazo zinatumika kwenye matembezi ya kawaida lakini pia baiskeri za milimani ambazo zenyewe zimitengenezwa maalum kwaajiri ya kuendeshwa maeneo ya milima baiskeri hizi huwa nifupi ndogo na ambazo zinanguvu kubwa sana kwa sababu zinapita kwenye maeneo yenye milima milimani kunaweza kukawa kuna mawe kuna vumbi kuna miba na kuna misumari kwa hiyo izi baskeli huwa zi zimetengenezwa imara kabisa kwajiri ya kuhakikisha zinaendana na mazingira husika. Pia kuna baskeli za barabarani ambazo zenyewe zinapita kwenye barabara za rami. Izi baskeli zimekuwa zikitumiwa na watu wengi. Pia kuna baskeli za umeme baskeli za umeme ni baskeli ambazo zinatumia umeme ilikuweza kutembea kutoka sehemu moja kuna kwahiyo matumizi ya baskeli yalikuwa yapo kwenye maeneo mbalimbali kwa mfano kwenye michezo. Unatumia baskeli, burudani na matembezi ya kawaida yanatumia mchezo. Pia ni usafiri ambao unatumika sana kwenye jamii ya sasa hivi. Baskeli ya imekuwa ni kiuongo kikubwa sana kuha kikisha kwamba mtu anakitumia ili kwa mba.